Je, unapenda kulima ndio, ninapenda kulima kwa sababu kilimo nilishee, huwa inatoa lishe bora, hata kwa familia kwa sababu kwa kulima unapata bidhaa ambazo hazipatikani kwa shamba vile ama hata pia hazikuangi na bei ya gali kama vile sukuma, kama vile nyanya, kama vile mahindi, kama vile pia sukuma wiki. Na ukijipandia chakula chako, hukona uhakika ya kwamba haijatumia dawa, dawa ambazo ni mbaya.

Unapenda kutembea wapi? Mimi ninapenda kutembea jijini mwa Nairobi, mahali ambapo panaitwa Uhuru Park ambalo ni bustani la wanyama kama vile wanyama wa monkey, kama kuna tumbili. Pamoja na mnyama kama ndege, ndege kama kasuku, ndege kama tai. Na hata pia kuna mandhari ya kuvutia kama miti ambazo zinapendeza na hata kuvutia.

Ninafanya kama ku kuyana kili kile ambacho nitakachokisema, pamoja hata na kujiandaa vilivyo kwa kuvaa, pamoja hata na kwa kuoga, pamoja hata na ku kwa kuwajulisha wale ambao tunafaa kuwa na mkutano na wao, ili wawasili kwa wakati ambao unaofaa, nandio wakati huo wa mkutano utakapofika, wote tutakuwa pamoja na tutaongea kile ambacho ni kusudio la mkutano huo.